Ninapo anza kazi kila siku, jambo la kwanza ninalofanya ni kupanga siku yangu. Uangalia majukumu yaliyo mbele yangu na kuyaweka kwa vipaumbele kulingana na umuhimu. Kisha uakikisha vifaa na taarifa zote muhimu zipo tayari ili nifanye kazi kwa ufanisi. Pia uasalimia wenzangu kazini kwa heshma ili kujenga mazingira mazuri ya ushirikiano. Hii unisaidia kuanza kazi nikiwa makini, mtulivu na tayari kutimiza malengo ya siku.

Ujuzi ninaoitaji kuimarisha ni mawasiliano na matumizi ya teknolojia. Mawasiliano mazuri unisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wengine kazini. Pia, kuimarisha ujuzi wa teknolojia unifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kuendana na mabadiliko ya kisasa. Kupitia kujifunza mara kwa mara na kufanya mazoezi, ninaamini nitaongeza uwezo wangu na kutoa mchango mkubwa zaidi katika kazi yangu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness kwa sababu inanifundisha kutokata tamaa hata katika changamoto ngumu. Ni filamu ya drama inayogusa maisha ya kila siku na kutoa motisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilinifanya nitafakari sana kuhusu malengo ya maisha. Ndugu yangu ndiye aliyeniletea hamu ya kuiangalia. Bila shaka, ningependa kuiangalia tena kwa sababu kila mara inanipa moyo na msukumo mpya.

Ndio, napenda sana kuenda pwani kwa sababu ni mahali panapotoa utulivu na burudani. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya bahari na kuhisi upepo mwanana. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria na kusahao msongo wa mawazo ya kila siku. Pia ni mahali pazuri pa kutumia muda na marafiki au familia. Kwa ujumla, kwenda pwani hunifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu mpya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupata muda wa kupumzika na kujitunza. Kwanza hula chakula cha mchana ili kupata nguvu. Baada ya hapo, huweza kuzungumza na wenzangu au kutembea kidogo ili kunyoosha mwili. Wakati mwingine husoma au kuangalia taarifa muhimu. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea na kazi nikiwa makini na mwenye ari.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu mkubwa. Huchagua picha zinazofaa na zenye heshima ili kulinda taswira yangu binafsi. Pia huhakikisha mipangilio ya faraha ipo sawa ili niwashirikishe watu ninaowaamini tu. Kwangu, kuweka picha mtandaoni ni njia ya kushiriki kumbukumbu nzuri, lakini pia ni muhimu kutumia mitandao kwa busara na uwajibikaji.

Wakati ninapohisi wasiwasi, jambo la kwanza ninalofanya ni kutulia na kuvuta pumzi ndefu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hujaribu kupanga mawazo yangu na kutafuta suluhisho la tatizo linalonisumbua. Wakati mwingine huzungumza na rafiki au mtu ninayemuamini. Njia hizi hunisaidia kurejesha utulivu na kuendelea na majukumu yangu kwa ujasiri.

Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kwa mwili. Hunisaidia kupata nguvu na kuimarisha mifupa yangu. Hunywa maziwa wakati wa kifungua kinywa au kabla ya kulala. Pia napenda kuyachanganya na chai au uji. Kwa ujumla, maziwa ni sehemu muhimu ya lishe yangu na hunisaidia kudumisha afya njema.

Ndio, ninatumia video kwa mawasiliano, hasa inapohitajika kueleza mambo kwa uwazi zaidi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia na lugha ya mwili ya ninayezungumza naye, jambo linaloongeza uelewano. Pia, ni njia nzuri ya kuwasiliana na watu walioko mbali. Kwa ujumla, video hunifanya mawasiliano yawe ya karibu yenye ufanisi na yenye maana zaidi.

Hapana si ishi mahali nilipozaliwa kwa sasa. Nimehamia eneo tofauti kwa sababu ya kazi na fursa za maisha. Ingawa niko mbali na mahali nilipozaliwa bado na dhamini sana asili yangu na hujitahidi kurudi mara kwa mara kutembelea familia na marafiki. Uzoefu wa kuishi sehemu tofauti umenisaidia kujifunza mambo mapya na kupanua mtazamo wangu wa maisha.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasa baada ya kupumzika na kufurahia chakula cha kifungua kinywa. Wakati huu akili yangu iko makini na nina nguvu za kutatua matatizo kwa urahisi. Pia hufanya kazi kwa uangalifu zaidi na kwa kasi. Kwa hivyo asubuhi ni kipindi changu bora cha kufanikisha majukumu yangu na kuhakikisha kazi inatimizwa kwa ubora.

Nikitazama nje ya dirishani mwangu, ninaona mitaa yenye miti na majengo. Napenda kutazama hasa asubuhi au jioni wakati mwanga ni laini na unaongeza utulivu. Mabadiliko ya msimu yanaonekana wazi wakati wa mvua miti huwa ya kijani zaidi na wakati ya kiangazi kuna ya mwanga mkali na majani kame. Kutazama nje kunanifanya nihisi amani na furaha na kunanipa nafasi ya kutafakari kuhusu maisha na mazingira yangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana na kufurahia pamoja. Tunapenda kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka na kula pamoja. Wakati mwngine tunatembea au kucheza michezo kidogo ili kufurahia muda wetu. Pia napenda kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwao kwani kila mmoja ana hekima na uzoefu wa kipekee. Kwa ujumla, kutumia muda na familia kunanifanya nijisikie furaha, upendo na mshikamano wa karibu.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana kwetu sote. Mimi hufanya hivyo kwa kutumia mifuko ya kitani au makopo yanayoweza kutumika tena badala ya plastiki ya moja kwa moja. Pia, huchagua bidhaa zilizo na ufungaji wa kirafiki kwa mazingira na kuepuka bidhaa zisizo itajika. Wakati mwingine hupanga kununua kwa kiasi kikubwa ili kupunguza utupaji wa plastiki. Njia hizi unisaidia kulinda mazingira na kuifadhi rasilimali kwa vizazi vijavio.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na furaha. Napenda kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha na kuangalia dunia ikibadilika kuwa kijani na safi. Wakati wa mvua, mara nyingi hupenda kukaa ndani kwa amani au kutembea kidogo nje ikiwa nisalama. Pia, mvua unisaidia kufikiria na kutulia akili yangu. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu inanifanya nihisi amani, upendo wa asili na nguvu mpia.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa sayansi ambaye alikuwa na moyo wa wa kufundisha na uvumilivu mkubwa. Alitufundisha kwa njia ya kuvutia na kutufanya tufikie mafanikio hata tunapokosa kuanza. Kila somo alitufundisha kwa sababu na mifano halisi, jambo lililo nifanya nipende masomo ya sayansi. Nilipokuwa mdogo, alinitia moyo kujaribu mara nyingi bila kuogopa makosa. Kwa kweli, mwalimu huyu alibadilisha mtazamo wangu wa elimu na kuniacha kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu inanipa habari, burudani na elimu kila siku. Napenda hasa kipidi cha muziki na habari kwani kinanipa nafasi ya kufahamu yanayojiri duniani. Pia, wakati mwingine usikiliza radio ili kupumzika au kufikiria bila usumbufu. Radio ni njia nzuri na ya haraka ya kupata taarifa na burudani na kwangu inabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye maana. Hufanya uchangiaji wa taka kupanda miti na kuepuka kutumia plastiki nyingi. Pia hufanya jitihada za kuokoa maji na umeme ili kuhifadhi rasilimali za asili. Kwa kushiriki katika shughuli za jamii zinazolinda mazingira, ninahamasika zaidi kufanya mabadiliko chanya. Kwa kweli, kulinda mazingira kunanifanya nihisi uwajibikaji na furaha kwa dunia tunayoishi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, jambo la kwanza ninalolifanya ni kuwasiliana na mwenzangu au kiongozi ambaye anaweza kunisaidia. Ninasema wazi changamoto ninazokutana nazo na kuuliza maswali ili kupata mwongozo sahihi. Pia, huchukua muda wa kusoma au kujifunza kutoka kwa rasilimali zilizopo kabla ya kufanya uamuzi. Njia hii husaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahii na kwa wakati, huku nikijifunza na kuimarisha ujuzi wangu kazini.

Napenda shirika langu kwa sababu linadhamini wafanyakazi wake na linaweka malengo wazi. Napenda jinsi viongozi wanavyohamasisha ushirikiano na kutuoa mwongozo wakati wowote. Pia, shirika lina mazingira ya kazi yenye ushirikiano na hutoa fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi. Kwa ujumla, napenda jinsi linavyonisaidia kufanya kazi yangu kwa ufanisi na kunifanya nihisi dhamani na motisha ya kutoa mchango wangu bora.

Ninahisi mchanganyiko wa msisimuko na shauku, ninapohitaji kufanya wasilisho. Mara nyingi hufanya moyo wangu kupiga haraka kidogo, lakini pia unipa nafasi ya kuonyesha ujuzi na mawazo yangu kwa wengine. Kabla ya wasilisho, ufanye maandalizi makini ili kuwa na uhakika na kujiamini. Baada ya kuwasilisha, huwa na furaha na kuridhika, huona wengine wakipata taarifa au msukumo kutoka kwa mazungumzo yangu.

Asubuhi ninapk amka, jambo la kwanza ninalofanya ni kusafisha uso na meno ili kuanza siku kwa afya na usafi. Kisha hufanya mazoezi madogo au kupumzika kwa dakika chache kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo, hula kifungua kinywa chenye virutubisho ili kupata nguvu ya siku mzima. Pia, huangalia ratiba ya siku ili kupanga majukumu yangu vizuri. Njia hizi hunisaidia kuanza siku kwa ari, utulivu na umakini.

Msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua kwa sababu unaleta upepo safi, miti yenye rangi ya kijani na baridi inaopendeza. Napenda jinsi dunia inavyobadilika kuwa nzuri na yenye utulivu wakati wa mvua. Pia, mvua hunisaidia kutafakari na kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Msimu unanifanya nihisi amani, furaha na shukrani kwa uzuri wa asili.

Ningependa kuitembelea Japan kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa. Nilisikia kuhusu mandhari yake mazuri, makaburi ya kihistoria na bustani za maua ya cherry. Ningependa kuona miji yake ya kisasa, milima na tamaduni ya jadi. Kufikiria safari hiyo kunanifanya nihisi msisimuko na furaha kwani ningepata nafasi ya kujifunza, kupumzika na kupata uzoefu wakipekee wa maisha na tamaduni tofauti.

Ndiyo, napenda sana kukimbia kwa sababu hunisaidia kuboresha afya yangu na kuimarisha mwili. Napenda kukimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni safi na mwanga wa jua ni mzuri. Pia, kukimbia kunanifanya nipumzike kiakili na kunapunguza msongo wa mawazo. Ni njia nzuri ya kupata nguvu, kujiimarisha na kuanza au kumalizia siku kwa furaha na ari.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara lakini kwa kiasi. Napenda kwa sababu ni rahisi na haraka hasa wakati sina muda mwingi. Hata hivyo, ninajitahidi pia kuchagua vyakula vyenye afya ili kudumisha mwili wangu. Chakula cha haraka pia ni burudani wakati wa kushirikiana na familia au marafiki. Kwa ujumla, napenda chakula hiki kwa urahisi wake, latha yake, lakini pia ninahakikisha lishe yangu haiadhiriki.

Mafanikio ninayoyathamini binafsi kazini ni kumaliza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Napenda jinsi ninavyoweza kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha kila kazi inafanikishwa ipasavyo. Pia, ninathamini mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa yangu kwa njia bora. Mafanikio haya hunifanya nihisi furaha kujiamini na motisha ya kutoa mchango wangu bora kazini kila siku.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii hutoa matunda. Niligundua kuwa hakuna mafanikio yanayo patikana bila kusonga mbele kushindwa mara kwa mara na kujifunza kutokana na makosa. Pia hekima hii inanifundisha kuheshimu wengine na kushirikiana kwa manufaa ya wote. Kufikiria hekima hii kunanifanya nihisi amani motisha na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kila siku kwa ujasiri.

Ndio, napenda asali kwa sababu ni tamu, ina afya na ina virutubisho muhimu. Napenda kuieka kwenye chai, uji au kula moja kwa moja. Asali pia hunisaidia kukuza nguvu na kuimarisha afya ya mwili. Napenda latha yake ya asili na jinsi inavyofanya chakula kuwa bora zaidi. Kwa ujumla, napenda asali kwa sababu ni chaguo nzuri na lishe yenye faida katika maisha yangu ya kila siku.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa sababu inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana na kupata taarifa muhimu. Kwa kazi yangu, kompyuta ni chombo cha msingi cha kusimamia taarifa, kuandika ripoti na kupanga ratiba. Pia, ninatumia kompyuta kwa kujifunza mambo mapia na kupata ilimu mtandaoni. Kwa ujumla, kompyuta hufanya maisha yangu ya kazi na ya kila siku kuwa rahisi, yenye mpangilio na yenye tija zaidi.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa za karibuni kutoka sehemu mbali mbali. Habari mtandaoni ufanya niwe na uwezo wa kuchambua, kulinganisha na kufahamu matukio yanayojiri dunia nzima. Hata hivyo, mara nyingine napenda kusoma gazeti la karibuni kupata hisia halisi ya kurasa na mwanga wa magazeti. Kwa ujumla, kusoma mtandaoni kunanisaidia kuwa na habari, kuwa makini na kufanya maamuzi bora.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Mazoezi haya hunisaidia kuimarisha mwili, kuongeza nguvu na kudumisha afya njema. Napenda kufanya mchanganyiko wa mazoezi kama vile kukimbia, kufanya yoga au mazoezi ya nguvu. Pia, mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuanza au kumalizia siku kwa furaha. Kwa ujumla, mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu kwa sababu inanifanya nihisi amani na utulivu. Buluu huwakilisha mbingu na maji, jambo linalonikumbusha hali ya kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Nina baadhi ya nguo na vifaa vya kazi vya rangi hii na hunifanya nihisi furaha na kujiamini ninapovivaa. Pia rangi hii mara nyingi huonekana kwenye mazingira ya asili kama vile maziwa, bingu na mito na kila mara inanipa hisia nzuri na motisha ya amani.

Kila siku, napenda kunywa chai ya asubuhi ili kuamsha mwili na akili. Huwa napanga kwa urahisi nikitengeneza kikombe chenye moto na kuongeza sukari kidogo na maziwa. Napenda kunywa chai yangu nyumbani au kazini wakati nikiwa na utulivu. Bila kikombe changu cha chai, ninahisi uchovu kidogo na ni sharti yangu hupungua, kwa hivyo inanisaidia kuanza siku yangu kwa ari na msukumo.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu. Hufanya hivyo ili kuwasiliana na familia na marafiki, kupata habari na kujifunza mambo mapya. Pia ninajitahidi kueka mipangilio ya faragha ili kulinda taarifa zangu binafsi. Mitandao ya kijamii pia hunisaidia kuhifadhi mahusiano na kushirikiana katika miradi ya kijamii au kazi. Kwa ujumla, ninatumia mitandao kwa busara ili iwe na faida katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda wanyama wa ina mbalimbali, lakini ninapenda zaidi paka na umbwa kwa sababu ni wanyama wapenzi na wakirafiki. Napenda jinsi wanavyoweza kuleta furaha, upendo na utulivu katika nyumba. Pia, wanyama hawa hunifundisha uvumilivu, huruma na kujali wengine. Napenda kuwa nao nyumbani na kucheza au kuwahudumia. Kwa ujumla, wanyama wanaifanya maisha yangu kuwa ya furaha, yenye mshikamano na yenye hisia za upendo.